Umewahi kujiuliza kwa nini kujaribu vyakula vipya ni kama kufungua mlango wa safari mpya ya ladha na furaha? Ndiyo. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti na tamanduni mbali mbali. Kila chakula kipya ni kama hadithi mpya. Inayosimuliwa kupitia viungo na mapishi. Wakati mwingine kujaribu chakula kipya huniletea mshangao wa ladha tamu na mara nyingine hunifundisha uvumilivu na kuthamini utofauti. Pia hunitia moyo kuungana na watu kutoka sehemu tofauti kwa sababu chakula ni lugha ya mshikamano na urafiki. Kuonja vyakula vipya hunifanya nijisikie huru, nikijua kwamba maisha ni safari ya kugundua na kufurahia mambo mapya kila siku. Kwa hivyo, kujaribu chakula kipya sio tu burudani, bali ni daraja la kujifunza na kustarehe.

Je, umewahi kujiuliza kwanini kuangalia nyota usiku ni kama kusoma kitabu cha siri cha ulimwengu? Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu uniletea utulivu na kunikumbusha ukubwa wa maisha. Nyota zinapong'aa angani, nahisi kama zinaniambia hadithi za zamani na kunifundisha uvumilivu. Kuangalia nyota unipa nafasi ya kutafakali ndoto zangu na kuelewa kwamba kila mtu anamwanga wake wakipekee. Pia, hunifanya nijisikie karibu na asili na kunikumbusha kwamba dunia ni sehemu ndogo ya safari kubwa ya ulimwengu. Zaidi ya yote, nyota huniletea matumaini mapya kwa sababu kila mwanga mdogo angani ni ishara ya uwezekano mkubwa wa maisha na furaha.